Kwanza, naweka mawasiliano wazi. Natumia zana za mawasiliano kama WhatsApp kwa mazugumzo ya haraka. Naweka mikutano ya video mara kwa mara ili kuzugumza uso kwa uso na kuondoa tafsiri potovu. Naweka muda wa kawaida wa kuwasiliana ili kila mtu ajue lini anaweza kupatikana. Pili, natambua malengo na majukumu. Nayafanya kila mtu ajue majukumu yake na matarajio ya kazi. Natumia zana za kupanga kazi kama asana au jira ili kufuatilia maendeleo naweka tare za mwisho za kazi na ruhusu wazi kuhusu maendeleo tatu, natumia teknolojia kwa ufanisi naweka zana za kushirikiana nyaraka kwa wakati mmoja naweka zana za kushirikiana faili pia zana za usimamizi wa miradi nne, nafanya mikutano ya kawaida lakini yenye maana mikutano ya siku au wiki inaweza kusaidia kupanga kazi na kushughulikia changamoto. Naepuka mikutano isiyo ya maana pia nahakikisha kila mkutano unajiri malengo wazi.

Ninapenda kusoma maoni mtandaoni kwa kuwa unaamka kama bidhaa ni nzuri. Maoni maoni ya wateja wengine unisaidia kujua ubora wa bidhaa na huduma pili kuepuka bidhaa mbaya kusoma maoni unanisaidia kuona changamoto au tatizo ya bidhaa kabla ya kununua tatu kulinganisha bidhaa mimi hupenda kulinganisha bidhaa kadhaa kulingana na maoni ya wengine nne kuongeza uhakika maoni mazuri yanaongeza kujiamini na kwa mnunuzi huku maoni ambaye yananisaidia kwa makini tano, kuelewa utendaji wa bidhaa mtu mimi hujua jinsi bidhaa inavyo fanya kazi, ukubwa, rangi au usafirishaji aina ya maoni mtandaoni yanapendwa ni maoni ya picha au video inasaidia kuona bidhaa kama ilivyo kweli maoni ya kina yanatoa mailezo ya kina kuhusu faida au hasara. Maoni ya wateja wengi kadri. Watu wengi wanavyo thibitisha ndivyo uamuzi unavyo kua na uhakika zaidi.